Hapo sasa, mimi napenda place kumetulia jo. Napenda tu place kumetulia, kumechill, kumenyamanza, sipendi kilele mingi, unaona? Mahali kumetulia unaeza fikiria vitu za maana unaeza fanya vitu za maana hadi, unaona. Sasa mimi napenda place kumetulia tu.

Mi nikiwa nyumbani manze mi mi mi huskii mi ni ule msee na ntakula ntakula fruits mingi juu nyumbani kuna fruits nyumbani kuna chakula nyumbani ee nikiwa nyumbani nafurahia sana nafurahia kushirika na familia kushiriki na kina dada zangu kina kaka zangu yea nashiriki na familia yangu.

Mimi hufua nguo kitu kitu kaa twice ama ee ama thrice a wiki ee mara tatu kwa wiki juu napenda usafi mimi siwezi taka sizi sizi siesi taka kuona nguo ikiwa chafu yeah juu napenda usafi unaona nikona kitu ni mbini ito wa ocd napenda usafi sana yeah napenda usafi mno.